Napenda sana kujifunza historia kwa sababu inanisaidia kuelewa ulimwengu, ulivyo, leo na kwa nini, jamii, tamaduni na mataifa yanafanya mambo kwa namna fulani. Historia izungumzii tu matukio ya zamani, bali inaonyesha safari ya binadamu kupitia mafanikio, changamoto, makosa na mafundisho yaliobadilisha dunia. Napenda hasa kujifunza kuhusu historia ya tamaduni mbali mbali, mageuzi ya jamii na matukio makubwa kama mapinduzi, harakati za uhuru na maendeleo ya kisayansi. Mambo kama hayo unifanya nitafakari jinsi maamuzi ya watu wa zamani yalivyo athiri kizazi cha sasa. Pia istoria inaonyesha kuwa, mambo tunayoyaona leo si mapya sana. Maranyingi yana mizizi katika yaliyowai kutokea. Napenda pia jinsi historia inavyo simulia kupitia vitabu, makala, filamu za kihistoria na hata simulizi kutoka kwa watu wazima au wazee. Maranyingi simulizi zao huwa hai, zanye hisia na zenye mafunzo ya karibu zaidi na maisha halisi.

Zamu wangu nagawanya taka kulingana na aina zake ili kupunguza uchafuzi wa mazingira na kurahisisha urejelezaji. Kawaida nagawa katika makundi kama plastiki kama plastiki, karatasi, chupa za kio, taka za kikaboni, chakula na mabaki ya mimea. Na taka hatarishi kama betri au vifavi ya kielektroniki. Ninapofanya hivi, taka za plastiki na karatasi huwa rahisi kupelekwa kwenye upande wa urejelezaji wakati taka za kikaboni zinaweza kutumiwa kutengeneza mbolea au komposti. Vile vile, taka hatarishi siwezi kuchanganya na nyingine, kwani zinaweza kuaribu mazingira au kusababisha madhara kwa binadamu. Kwa kugawa taka, najisikia kama ninachangia kidogo katika kulinda mazingira, kupunguza taka dampo na kusaidia mzunguko wa matumizi endelevu.

Napenda kuvaa saa mara nyingi, ingawa si kila siku, kwa kawaida huwa naivaa kwa sababu za kazi au mitindo, si tu kuona muda. Saa hufanya kazi kama kiashiria cha, kitaaluma na cha usahihi, lakini pia huongeza mguso wa mtindo kwenye mavazi yangu. Inaweza kufanya muonekano wangu uwe makini zaidi au wa kisasa. Ninapovaa saa mara nyingi ninahisi kujiamini zaidi na kuwa tayari kushughulikia kazi au mikutano. Kwani saa ni kipengele cha faharisi na utaratibu. Pia ninapenda aina za saa ambazo ni nyepesi zenye mtindo wa kawaida na rahisi kusoma muda. Kwa ujumla, saa siyo tu chombo cha muda kwangu, bali pia ni sehemu ya mtindo na utambulisho wangu.

Nachagua ugali zaidi kuliko wali. Hasa kwa sababu ni chakula kinachohusishwa sana na utamaduni wa Afrika. Mashariki na mara nyingi huambatana na mboga au nyama zinazoongeza ladha yake. Hu hali hunifanya nifikirie mazingira ya nyumbani, chakula cha familia na hali ya pamoja mezani. Kitu kinachokufanya uwe zaidi ya chakula, bali pia uzoefu wa kijamii. Pia napenda jinsi unavyoweza kuliwa na vyakula mbalimbali kama sukuma wiki, samaki, nyama, nyama choma au maharagwe. Jambo linalofanya ubadilike kulingana na hali au mazingira. Hata hivyo, wali nao una uzuri wake hasa unapopikwa kwa nazi au viungo laini. Wali ni chakula laini, chepesi na chenye ladha tulivu. Lakini nikipewa kuchagua kati ya vyote viwili kwa mlo wa kila siku, mara nyingi ningechagua ugali kwa sababu hunipatia hisia ya kushiba na kuridhika zaidi.

Ya huo ninapenda kufuatilia matukio ya kimataifa kwa sababu huniweka kwa ufahamu wa mambo yanayofanyika duniani na kunipa mtazamo mpana wa siasa, uchumi, michezo na sayansi. Kwa mfano ninapenda kujua kuhusu matukio makubwa kama mashindano ya kimataifa ya michezo, mikutano ya kimataifa ya kisiasa au uvumbuzi wa kiteknolojia. Kufuatilia matukio haya kuna nisaidia kuelewa mabadiliko ya dunia na jinsi yanavyoweza kuadhiri maisha ya kila siku. Kwanzia biashara na mitindo hadi maswala ya mazingira na afia. Pia hupitia taarifa kutoka vianzo tofauti ili kupata picha, kamili na kuepuka upendeleo wa habari moja. Kwanjia hiyo, kufuatilia matukio ya kimataifa kuna nifanya niwe tayari niongee kwa maarifa na ushiriki majadiliano ya kina kuhusu mambo yanayogusa jamii na dunia kwa ujumla.

Ndiyo, napenda kuimba ingawa sipigi kelele kama mwimbaji wa jukwani. Ninaupenda uwimbaji kwa sababu ni njia nzuri ya kujieleza, kupumzika na kubeba hisia kwa njia raisi na ya asili. Mara nyingi kuimba kunaweza kubadilisha kabisa hisia za mtu kama niko kwenye hali ya mawazo mengi. Nyimbo tulivu unipa tulivu na kama ninahitaji motisha na nguvu, nyimbo zenye midundo ya haraka huniweka kwenye hali nzuri. Kinacho nivutia zaidi kuhusu kuimba ni namna melodi na maneno ya wimbo yanavyoweza kugusa moyo, kuleta kumbukumbu au hata kuhamasisha. Watu wengi huimba bila hata kutambua kwa bafuni, waki safisha nyumba au wakiwa safarini na hilo linaonyesha jinsi muziki na uwimbaji ni sehemu ya maisha kila siku. Ingawa si kila mtu ni mtaalamu wa sauti kuimba ni furaha, siyo ushindani. Ni njia ya kujifurahisha, kujiaminisha na wakati mwingine hata kuungana na watu wengine kupitia nyimbo za pamoja.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia zinazo tuleta karibu na pia kutupa nafasi ya kupumzika na kufurahia muda pamoja. Mara nyingi mi upendelea shuguli raisi lakini zenye maana kama kukaa pamoja tukizungumza kuhusu siku yetu kupika chakula kwa pamoja au kutazama filamu jioni. Ninadhamini zaidi nyakati ambazo tunacheka, tunashirikiana kimawazo na kila mtu najisikia kusikilizwa kwa sababu hapo ndipo usiano wakifamilia ujengwa kwa ukweli. Pia napenda kutumia muda huo inje ya nyumba kama kuenda matembezi mafupi, kutembelea ndugu wengine au kushiriki shuguli kama mchezo midogo au michezo ya mezani. Kwa namna hiyo, tunapata wakati wa kujiburudisha na pia kuimarisha mshikamano. Ninapokuwa na muda wa utulivu napenda kukaa kimia pamoja nao bila shinikizo la kufanya kitu kikubwa. Muda wa upole nao pia huo nadamani sana. Kwangu, kutumia muda na familia, si tusuala la kua mahali pamoja, bali nikuwa na usiano wa ukaribu, kuelewana na kusaidiana. Huu ndiyo muda ninaupenda zaidi.

Somu la sayansi ninalolipenda zaidi ni fizikia. Ingawa pia napenda kemia na biolojia mara nyingine. Sababu kuu ni kwamba fizikia inahusisha jinsi dunia na ulimwengu inavyofanya kazi. Kutoka kwa nguvu na mwendo wa vitu hadi kwa kanuni za nishari na umeme. Kupitia fizikia mtu anaweza kuelewa kwa nini vitu vinaenda kwa namna fulani. Jinsi nguvu zinavyo badilisha mwili na jinsi teknolojia mbalimbali zinavyo tengenezwa. Pia fizikia hunipa changamoto ya akili kwa sababu mara nyingi nahitaji kuzingatia na hadharia kuhesabu na kutafuta ufumbuzi wa matatizo kwa njia ya mantiki. Hii inafanya kuwa somo linalochangamsha akili na kuniacha nikijifunza kitu kila wakati. Kwa pande mwingine, somo hili linafaa sana kwa mtu anayependa kuunganisha na hadharia na vitendo. Kwani mara nyingi mafundisho yanapimwa kwenye majaribio au mifano ya kiufundi. Kwa kifupi, fizikia ni somo linalofurahisha kwa sababu lina changanya ufahamu wa dunia, changamoto ya akili na matumizi ya vitendo.

Hiyo, napenda chakula cha haraka mara kwa mara. Ingawa si chakula ninacho kula kila siku. Sababu ni kuu ni kwamba chakula cha haraka ni rahisi na kinafika haraka. Hivyo ni suluhisho zuri wakati wa njaa au wakati sina muda wakupika. Pia mara nyingi kina ladha nzuri, chenye viungo vya kuvutia na mchanganyiko wa harufu na rangi zinazovutia hisia za kula. Hata hivyo, ninajitahidi kula chakula cha haraka kwa kiasi na kuzingatia lishe. Kwa sababu chakula hiki mara nyingine huwa na mafuta mengi au chumvi nyingi. Mara nyingine napendelea kuunganisha chakula cha haraka na saladi au matunda ili kufanya mlo wangu uwe na lishe kamili. Kwa ujumla, chakula cha haraka ni furaha na na urahisi lakini napendelea kulikula kwa uwiano na lishe bora.

Ndiyo, napenda sana kujaribu teknolojia mpya sababu kuu ni kwamba teknolojia mpya hufungua, fursa za kujifunza, kuongeza ufanisi na kufanya maisha kuwa rahisi au ya kuvutia zaidi. Kwa mfano, programu mpya, vifaa vifaa vya kielektoniki au zana za kidijitali mara nyingi huniwezesha kufanya kazi haraka, kuwasiliana kwa urahisi na hata kuburudika kwa njia mpya. Pia kujaribu teknolojia mpya kunanipa changamoto ya akili, huwa ni mara nyingi nahitaji kujifunza jinsi ya kutumia zana mpya, kuelewa sifa zake na kuunganisha na kile nilichokijua tayari. Hii hufanya uzoefu kuwa wa kujenga ujuzi na kuendeleza kipaji cha kiteknolojia. Kwa upande mwingine, kujaribu teknolojia mpya pia hufanya nikae katika mstari wa mbele wa maendeleo kuelewa mitindo mpya na mbinu za kisasa. Na mara nyingi kushirikiana na wengine kuhusu njia bora za kutumia teknolojia. Kwa kifupi, napenda teknolojia mpya kwa sababu inahusisha kujifunza, ubunifu na kuboresha maisha yangu ya kila siku.

Wazo langu zuri la leo ni kuchukua kila fursa ndogo kwa moyo wenye shukurani na mtazamo chanya. Hii inamaanisha kuanzia siku kwa kufikiria mambo mazuri uliyoyaona jana, kupanga hatua ndogo za kufanikisha malengo yako leo na kukabiliana na changamoto kwa utulivu badala ya msongo wa mawazo. Kwa upande mwingine, wazo hili pia ni kuzingatia muda kidogo wa kupumzika na kufurahia mambo madogo kama kunywa kikombe cha chai, kutembea kidogo au kuzungumza na marafiki. Hii hufanya siku yako iwe yenye furaha na utulivu huku ukiendelea kufanikisha majukumu yako. Kwa kifupi, wazo langu la leo ni kuwa makini, kuwa na mtazamo chanya na kuthamini kila muda.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu ambaye tumekuwa. Tukishirikiana kwa muda mrefu na urafiki wetu ulianza tulipokutana shuleni miaka kadhaa iliyopita. Tulianza kama wanafunzi wa kawaida wa darasa moja, kisha tukawa tunafanya kazi za kikundi pamoja. Na taratibu tukaanza kuelewana zaidi kwa sababu tuligundua tuna mitazamo, unaofanana kuhusu maisha, bidii ya kazi na kuheshimiana. Nakumbuka mambo mengi tuliyoyafanya pamoja kama vile kusoma kwa pamoja. Kabla ya mitihani, kucheka hadi usiku tukikumbushana hadithi za zamani na hata kusaidiana nyakati ambazo maisha yalikuwa magumu. Kitu kinachomfanya awe rafiki bora kwangu ni uaminifu wake unyenyekevu na jinsi, anavyonitia moyo kuendelea kusonga mbele hata ninapokata tamaa. Ni mtu ambaye hasemi tu maneno mazuri bali pia hunikosoa kwa upendo pale ninapokosea. Ningependa kusema kwamba namdhamini sana na ninashukuru kuwa urafiki wetu kwa sababu umeleta nguvu, furaha na uthibiti katika maisha yangu. Na naamini huu ni urafiki wa kudumu.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao zaidi ni uwezo kujifunza mambo mapya kwa haraka bila kusahau, yani aina ya kumbukumbu na ufahamu unao ruhusu kuelewa ujuzi au lugha mpya kwa muda mfupi. Ningependa uwezo huu kwa sababu ungefanya kazi, maisha na ubunifu kuwa rahisi na yenye tija zaidi. Ningeweza kubadilika haraka katika mazingira mapya, kutatua changamoto kwa ufanisi na kusaidia wengine kwa ujuzi mpana. Pia ungeongeza kujiamini kwa kuwa kila changamoto mpya isingehisi kama kikwazo kikubwa bali kama fursa ya kukua. Kwa ujumla uwezo wa kujifunza kwa haraka, ungekua njia nzuri ya kuboresha maisha yangu na kuongeza mchango wangu kwa watu wanao nizunguka.

Ndiyo, mara nyingi natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ni njia rahisi na salama ya kulinda vifaa na akaunti zangu. Ninaupenda kwa sababu huniruhusu kufungua simu au kompyuta haraka bila kuingiza nenosiri kila mara. Na pia hupunguza hatari ya mtu mwingine kupata taarifa zangu bila ruhusa. Zaidi ya usalama, mfumo huu hunisaidia kuhifadhi kumbukumbu nyingi bila kuhofia kusahau nywila kwani alama ya kidole huwa ni ya kipekee na ni vigumu kuiga. Hata hivyo bado ninalinganisha na njia nyingine kama nenosiri kwa sababu ni muhimu kuwa na njia za ziada za ulinzi endapo sensa ya usalama ya kidole itashindwa kufanya kazi. Kwa ujumla natambua kwamba teknolojia hii inanipa uaminifu, urahisi na faragha zaidi katika matumizi ya vifaa vyangu vya kila siku.

Naam, ndiyo. Nimewai kujufunza kupiga gitaa hingawa safari yake imikuwa ya hatua kwa hatua. Nilianza kwa hamu ya kujufunza midundo raisi na akodi za msingi kama K, J, A, M na F. Kisha polepole nikaanza kuelewa jinsi midundo inavyo unganishwa muziki mzima. Awali ilikuwa changamoto kwa sababu vidole vilikuwa vinauma na kuzoea kucheza kwa usaii kulitaji umilivu. Lakini kadri nilivyoendelea kujufunza nilianza kufurahia mchakato wenyewe. Moja wapo ya mambo ninayopenda kuhusu gitaa ni kwamba unipanjia ya kujieleza kisia iwe kwa kupiga nyimbo tulivu au midundo ya furaa. Ninapokuwa na muda miupenda kufuatilia mafunzo mtandaoni na kuzoea nyimbo mpya taratibu. Badala ya kujilazimisha kuwa mkamilifu mara moja. Kupitia hilo nimejifunza kwamba muziki ni safari na kila zoezi na kila mazoezi madogo huleta maendeleo. Ingawa sioni kama mimi ni mtalamu bado na jiisi kujivunia hatua nilizofikia na bado naendelea kujifunza kwa utulivu na kwa furaa.

Rangi ninayopendezwa nayo zaidi ni hii rangi ya blue. Rangi hii inanivutia kwa sababu mara nyingi naiunganisha na utulivu amani na uwazi wa mawazo. Kama anga safi au bahari tulivu. Ninapofikiria blue nahisi hali ya kujiamini na utulivu wa ndani. Kana kwamba inanipa nafasi ya kutulia na kufikiri kwa kina. Kuna jambo jingine pia ninaipenda kuhusu buluu ni rangi inayoweza kubadilika kulingana na mazingira. Wakati mwingine inaonekana tulivu na laini na wakati mwingine inaonekana yenye kina na nguvu. Kama usiku wa buluu au bahari yenye mawimbi marefu mchanganyiko huo wa utulivu na nguvu ndicho kinachonifanya niione kuwa rangi yenye mvuto wa kipekee.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kujenga mazingira ya heshima na kuhamasisha kila mwanachama kushiriki. Kwanza ninaweka wazi kwamba maoni ya kila mtu ni muhimu na kuhakikisha kila mtu anapata nafasi ya kuzungumza kuzungumza bila kuogopa kukosolewa. Pia ninapanga kazi kulingana na uwezo na nguvu za kila mtu ili kila mmoja ajihisi ana mchango wa maana kwenye timu. Mara nyingi, mimi hutumia mikakati ya kuhamasisha ushirikiano kama vile kuuliza maswali ya kuhusisha wale ambao hawajazungunza. Kushiriki mafanikio ya kila mwanachama na kushirikiana kutatua changamoto badala ya kuwatukana wengine kwa makosa. Kwa kufanya hivi, timu inakuwa na umoja, motisha na ufanisi zaidi. Na kila mwanachama anahisi dhamani yake huku akichangia kwa lengo la pamoja. Ushirikiano huu pia husaidia kujenga uaminifu na mawasiliano mazuri ambayo ni msingi wa wafanikio ya muda mrefu wa timu.

Ndiyo, napenda kupiga picha kwa sababu ni njia nzuri ya kurekodi kumbu kumbu na hisia za wakati fulani. Kila picha inahadithi yake, iwe ni manthari ya asili, watu ninawapenda au matukio ya kawaida ya kila siku kama macho yao au mji usiku. Ninapo piga picha nahisi kama nina chunguza ulimwengu kwa macho ya ubunifu zaidi. Kwa sababu inanilazimisha kuangalia maelezo madogo kama mwanga, rangi na hisia za tukio. Ingawa sipigi picha kila siku, ninapo pata nafasi napenda kuchukua muda kutazama mazingira yangu na kuhifadhi kumbukumbu hizo ili nijikumbushe badaye. Kupiga picha hunifanya ni hisi mtulivu, mwenye kumbukumbu nzuri na mwenye shukrani kwa maisha ya kila siku.

Ndiyo nimewai kulima ingawa si mara kwa mara kama wakulima wakitaaluma. Nilipata uzoefu huo zaidi wakati wa likizo za shule nilipotembelea kijijini ambako tulikuwa tukisaidia kupanda maharagwe mahindi na mboga kwenye shamba la familia. Kilimo kilifundisha umuimu wa uvumilivu, bidii na kueshimu mchakato wa ukuwaji wa mimea kwa sababu matokea yake hayaonekani mara moja unaitaji kusubiri, kutunza mimea na kuwamini jitihada zako. Pia nlilijifunza jinzi kazi ya kilimo inavyoitaji ushirikiano, nidhamu na kupanga muda asa wakati wakupalilia au kuvuna. Ingawa leo sifanyi kilimo mara nyingi huo uzuefu umenifanya kudhamini sana chakula, tunachokula na kazi kubwa inayofanywa na wakulima kila siku.

Hujitahidi kuwa mtu ako uhai kwa sababu nina amini muda ni muhimu na kuheshimu kuna jenga kuaminika katika kazi na mahusiano. Napenda kupanga mambo mapema, kuweka vikumbusho na kwanza kujianda kabla ya muda uliopangwa ili kuepuka msongamano wa dharura au usumbufu wa dakika za mwisho. Kuwa uhai hunipa nafasi ya kuwa mtulivu, kufanya maandalizi ya mwisho na kuanza shughuli nikiwa na akili ilio tulia. Hata hivyo kama binadamu kuna nyakati ambazo mazingira kama foleni, hali ya hewa au majukumu ya gafla yanaweza kunifanya kuchelewa. Lakini katika hali hizo, mimi huwasiliana mapema na kuwa mwaminifu kuhusu hali ilivyo. Kwa ujumla, ninadhamini zaidi kujipanga, kuwa uhai na kuwajibika kwa muda. Kwa sababu kuna saidia kufanikiwa na kuweka heshima kati yangu na wengine.

Ndiyo kwa kawaida ninapenda sana michezo ya video hasaa kwa sababu unipa mchanganyika wa burudani, ubunifu na kujifunza. Inavutio na michezo yenye hadithi ndefu na kina chafikra ambako unaitaji kufikiriki kimkakati kutatua changamoto na kufanya maamuzi ndani ya mazingira ya mchezo. Hua pia ninafurahia michezo ya mitandaoni ya ushirikiano kwa sababu inaongeza isia ya timu mawasiliano na kujifunza jinsi ya kushirikiana na watu tofauti hata kama atupo mahali pamoja. Mbali na burudani michezo ya video unifanya kupumzika baada siku ndefu na wakati mwengine unipa msukuma waubunifu kupitia mziki maandhari na simulizi zake. Hata hivyo ninajaribu kueka uiano mzuri kati ya michezo na majukumu mengine ya kila siku. Hili iwe sahemu ya starehe yenye manufaa badala yakunipotezea muda mwingi.

Nguvu zangu kazini ni kuheshimu muda, bidii na kuweza kushirikiana vizuri na wengine. Kwanza ninauwezo wa kuzangatia maelezo madogo na kumalizia kazi kwa uangalifu. Jambo linalonisaidia kuhakikisha matokeo ni sahihi na yenye ubora. Pili, ninajivunia ushirikiano na kazi ya timu. Kwani ninajua mafanikio mengi kazini hutokana na kuungana na wengine kwa ushirikiano mzuri na mawasiliano dhabiti. Pia nina nguvu ya kubadilika na kujifunza haraka hasaa pale ninapokabiliana na changamoto au teknolojia mpya. Hii inanisaidia kuendelea kuwa na tija na ubunifu kazini. Mwisho ninatumia nguvu ya umheshimu misingi ya maadili na uwajibikaji kuhakikisha kila kazi ninayofanya ni salama, inayoaminika na inayoleta manufaa kwa timu au shirika. Nguvu hizi hufanya niwe mtu anayeaminika mzuri kushirikiana naye na mwenye tija kazini.

Kuhakikisha afya yangu kuwa nzuri, nina zingatia mchanganyiko walishe, mazoezi na usingizi wa kutosha. Kwanza nina jitahidi kula chakula chenye virutubisho vyote muhimu kama mboga, matunda, protini na wanga wenye afya na kuepuka vyakula vyenye mafuta mengi au sukari nyingi. Pili nina jumuisha mazoezi ya mwili mara kwa mara kama kukimbia kufanya mazoezi ya nguvu au hata matembezi ya kila siku. Kwa sababu hii huimarisha mifupa, misuli au mfumo wa moyo na mapafu. Pia nina zingatia usalama wa akili na pumziko. Nikitumia muda wa kupumzika kutafakari au kufanya shughuli zinazo ongeza utulivu wa akili kama kusoma au kusikiliza muziki. Nina sisitiza pia usingizi wa kutosha kila siku. Kwa sababu mwili unahitaji muda wa kujirekebisha na kurudisha nguvu. Zaidi ya yote nina jitahidi kuepuka tabia hatarishi kama kulewa pombe. Pita kiasi au kutotumia muda wa kutosha inje ya nyumba kwa mchanganyiko huu ninaweza kudumisha afya nzuri. Kuwa na nguvu za kufanya kazi na kuhisi furaha na utulivu wa akili.

Ndiyo nimewai kununua tikiti za tukio ingawa sii mara kwa mara. Mara nyingi ufanyika pale ninapopanga kutembelea tamasha, michezo au maonesho ya kitamaduni ambayo ninafuraia. Kwanza ninapanga mapema tukio ili kuakikisha tikiti zinapatikana na pia kupata viti vyema au nafasi nzuri. Kisha napenda kutumia njia za mtandaoni au maduka rasmi kununua tikiti ili kuipuka usumbufu na udanganyifu. Kununua tikiti kuna nifanya niisi utaratibu na uakika kabla ya tukio na pia kuna toa furaa ya kutarajia tukio hilo. Mara nyingi nikishaa pata tikiti inapanga muda, usafiri na muenzi wa kuenda na ya ili tukio liwe burdani kamili. Uzoefu huu pia unifundisha kujipanga mapema, kutumia teknolojia kwa faida na kuthamini tukio kwa kiasi kukubwa zaidi.